Kwa mara nyingi mimi hupenda kuomba pamoja na marafiki zangu na pia ninapenda sana kwenda nje pamoja na wao wakati ambapo tunakutana tunakuwa na wakati wakuomba tunapata nguvu zaidi na pia wakati mwingine tunaenda inje tunatembea tunatembea katika bustani. Tunatembea katika maeneo ya aina tofauti katika vijiji vya aina tofauti hiyo yote inanifanya nikawe na furaha sana na kujenga urafiki wakaribu na marafiki.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ushauri wa kujenga uhusiano na mungu. Mtu mwingine yeyote yule unapaswa ukuwe na uhusiano wa karibu na mungu. Kwa maana maisha haya ni mungu tu anayajua na ni mungu tu anatupatia uzima na uhai. Kwa hivyo ni vizuri sana kila mtu umuamini yesu kristo na aweze kutembea katika njia za mungu. Aweze kutembea akijenga uhusiano na mungu. Aliye mwanzo na aliye mwisho wa maisha yetu.

Napenda sana kula samaki. Napenda kula samaki wa aina tofauti. Samaki najua anaviungo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Na kwa hivyo nimekua ninafurahiya sana kumula. Ninamula samaki pamoja na chakula kingine kama ugali, au mchele, au ata chapati.